Je, unapenda kufaa vipuli? He, napenda kuvaa vipuli sana. Kwanza ile wakati yenye naenda mahali, maybe naenda out, ama naenda town. Napendanga kuvaa kwa mfano. Napendanga kuvaa ile wakati mwenye nimevaa dresses. Navaa earrings zina match na dresses. Naeza vaa ata bangal. Lakini si, kuna watu napatanga wametoboa mashimo mingi, Lakini mimi sijatoboa mingi ni kotu na shimo moja kwa maskio. So hiyo ndiyo navaanga earrings. Na navaanga ni maybe zenye zimehang ama ear dots. Kwa sababu kuna time nilikuanga ni mevaa zimehang. So si zipendi sana. Mtoto wa sistangu a kanivuta. Hei nilisikia kama maskio inaezang'oka ni kaanza kubleed. Hei likuwa mbaya so misipendi zenye zimehang hang. Na pendanga tu ear dots zinakaa tu hapo.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala? Okay, jioni, tukishakula sapa. Saa ni masaa ya kulala. Okay, naendanga na shower. After kushawa, na kuja na vaa night dress. Then, naingia kwa kitanda. Then, na kwanza before niingia kwa kitanda, natayarishanga pia mtoto wangu, namvalisha pajamas, na make sure wamelala, amejifunikia vizuri. Then, na ingia kwa kitanda. Nikisha ingia kwa kitanda, na chukuanga simu yangu kwanza. Napitianga nini kama TikTok, Facebook, nangalia WhatsApp kidogo kuangalia nini ina trend ama nini nimetumiwa message ama maybe kuna client ananiongelesha. Then after hapo naingia tiktok na angalia videos jientairn nitu kidogo kidogo Then na set alam juu tthe following day asubuhi naamkanga mapema juu ya mtoto na pelekanga mtoto shule so nahakikisha alam alam ikosawa Then after hapo na lala ya.

Unapenda kula wapi? Nje ya nyumbani. Mimi napenda kukula home. Kwa sababu kitu moja, ukikula home, unakulanga, ukiwa comfortable, unaweza kula ukiwatch, unaweza kula ukitumia simu. Lakini nje, kuna vitu zenye huwezi kula ukifanya. For example, huwezi tu kula, kama tuzeme ni kuku, huwezi tu kula, kuku na unashikashika, unafanya nini? Tha'[s why mimi huwa naprefer kukula home, nakula nikiwa comfortable, naweza kula vile nataka. So hata nikiweza nunua food nje huwaanga nasema nifungiwe take away Nikakulie kwa nyumba Kwa sababu huko nje kama chakula ikona nyama Maybe ikona mfupa haunanga ile nini ya kushika mfupa na mkono unatoa manyama that's why huwa naprefer kwa nyumba Alafu pia napendanga kupika kupika ni favorite as in ni hobby So huwezi pika ukakule nje So nikipika so tunakulanga huku home. Inakuanga fun kwa sababu hata mnawezanga kubond na familia.

Je, unapenda chakula ya kitamu? Hey, obvious. Nani hapendi chakula kitamu? Hakika, kama kupika, huwanapeda kupika. Kama ni chai namake sure sukari imeshika vizuri, maziwa imeshika vizuri. Kama ni chakula na make sure chumvi, iko sawa, spices kidogo kidogo, ziko sawa, chakula inakuwa tu tamu. Mimi chakula chenye si kitamu. Kama high school, tulikuwa tunapikiwa funny. Chakula inonja funny, ulikuwa unapata cabbage imekatwa makubwa, alafu hawakaangi, hawaweki kitunguu iive kwanza alafu waweke vitu zingine. Walikuwa tu wanazieka huko ndani, wanaweka maji, so unapata cabbage imejaa maji. Na haikuwa tamu, nilikuwa na feel vibaya ni vile tu mtu hakuwa na option. Yeah mimi napenda chakula kitamu ndio maana ata napenda kujipikia. Ndio na make sure kitu yenye huwa inanifurahisha nasikia ikiwa tamu nimiweka kwa hicho chakula Yea.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Ok, mimi kazi yangu nafanyanga kazi kwa salon, hairdressing. So, mimi naombanga tu mungu siku moja, nijipate na salon kubwa, na train watu, nikona watu wenye na nafunza kushukana, nikona place ya nails, nikona massage. As in tu siku moja tu nikue boss, napata nimeandika watu kuna wafanyi kazi. Ya hiyo ndo inakuanga to dream yangu. Nikuange tu boss, nafunza watu kushukana, nafunza watu kutengeneza nails. Kuna watu nimeandika hapo, wanafanya kazi. Ya hiyo ndo inakuanga to dream yanku.

Eleza chumba chako chakulala okei bedroom yangu, walls zinakuanga zimepaintiwa white, then kitanda angu inakuanga ya 5x6, nimetandika beddings za white, pillow cases zangu ni za white. Ya napendanga hii room sana kwa sababu ndo ina inazin inakuanga tu comfortable, ukiingia indio tu room enye napenda kwa nyumbangu yote kwa sababu nikingia apona juanga ni kupumzika, kukua at base. Then, nakaanga first floor, so maali nakaa nikiwa, alafu bedroom yangu iko nadirisha kubwa, so nikiwa kwa bedroom, nikichungulia tunje naonanga hei, naona ukonje, kuna magarizi na pita, kuna mabiashara za watu huko, so naeza toka bedroom, bado una kachap na watu ukonje kwa sababu unaangalia tu kenye wanafanya. Ya that's my bedroom alafu nakuanga ni meeka kapeti ya grey chini ya so inakuanga tu bedroom ndo inakuanga tu room comfortable kwa hii nyumba yote.

Unapenda kucheza au kutazama michezo? Oke, mi kitambo, time nilikuwa shule, nilikuwa napenda kucheza. But for now, miaka imesonga, niko na familia yangu, then opportunities ziko. Ngumu upate mahali unaenda kucheza kama si hiyo time ya shule. So, sahii napendanga kuwatch. Kwa sababu, okey, kama nikuwa high school, nilikuanga napenda athletics. Nilikuanga napenda kufanyanga ile 100 meters kukimbia, nilikuwa nafanyanga long jump Pia high school, pia nilikuanga nafanyanga hizo Lakini after high school, kutoka uku nje, ni ngumu upate opportunities kama hizo So, nilibakishwangwa tu kuwatch Hee kuwatch ni kijua kuna athletics, naeza watch the whole day Napenda sana kuona watu wa kiparticipate na penda kuona watu wakiwin, ju najuanga hio feeling, hiyo ya kukuwa, unachiariwa, unaambiwa, ye, ye, umewin, inakuwanga feeling mzuri sana. Ya so na penda kuwatch.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Ok mii, nafanyanga kazi kwa salon. So ile wakati wenye tuko. Maybe hakuna client, mmekaa tu, mnangoja client akuje. Mara mingi unapatanga nimeshika simu. Maybe nawatch movie. Ama napitia tiktok. Ya nawatch watch tu videos. Ama na chat na marafiki zangu. Whatsapp. Ama Facebook. Ya hivyo ndio huwa napitishanga time. Ama maybe natafuta snack nakula napenda kukula sana so it's either nakula ama napitia tu simu yangu maybe na create videos za tiktok napendanga kupost post tiktok ndio ni keep memories ya hivyo ndio nafanyanga ile time siko busy kwa job.

Unatumia wi-fi au data ya simu. Ok, for now unatumia wi-fi, but wi-fi imekuwa introduced tu juzi. Kitambo ilikuwanga tu nanunua data, na saa zingine ilikuwanga inapea mtu headache kwa sababu ulikwa unapata unanunua data, maybe for one hour. Unanunua data za kutumia one hour na, maybe hata huna kitu yenye, ni urgent unaangalia mbio mbio. So ulikuwa unapata saa zingine unabuy ina-expire hata before utumie. Ilikuwanga headache Alafu mara umenunua data, hazifanyi, hakuna network. So sahi natumia wifi, tuliinstall wifi, finally ilifika hii area yetu. Ilikuanga ngumu kidogo hiyo time hata ilikuwanga expensive kwa sababu ni mpya, ni mgeni, watu wengi wanaweka. So hiyo time ilikuwanga expensive. Hiyo time ndio tuliinstall, ndio tunatumianga mpaka wa leo Inakuwanga tu first, ukitaka kubrowse kitu inaenda mbio mbio, ukitaka kusearch kitu ina search mbio mbio ya so wifi ndio tunatumianga for now, kitambo ilikuwanga data.

Je, unapenda kupika? Eh, napenda kupika sana. Actually, hata nimefanya hospitality. After form four, nilijoin college. Nilifanyanga hospitality ikiwa course. Yeah, nilichaguanga iyo kwa sababu nilikuwa napendanga sana kupika. Nilikuwa nataka kujua ku Nilikuwa nataka kujua ku bake. Nilikuwa nataka kujua kupika chakula yenye. Atujazoea huku, maybe chakula ya majuu so. Ndiyo maana nilijoiningi iyo course. Hii napenda kupika sana. Hata kwa nyumba mara mingi, mi ndo napikanga. Mum anasemanga mwachie tu na mimi napenda. So, naingia tu kitchen napika. Kila mtu anaenjoyi naambiwa. Hii, chakula ni tamu, chakula ni tamu. Nasikia vizuri kwa roho. Kwa sababu, iyo ndo kitu napenda kufanya.

Je, unatoa sadaka au michango? Okay zote nafanyanga Natoanga sadaka natoanga michango pia But for now vile tulihamianga town side Nilitoka mahali nilikuanga so tukahamia place ingine So sai sina church naendanga so sai sitoi sadaka But in case nipate mtu kwa barabara ameketi Anaombaomba pesa huwanga nampatia tu roho safi kwa sababu anahitaji. Hata kama ni hiyo twenti bob huwa nampea tu, najua hii itamsaidia mahali. Alafu pia kama kuna mtu ako ametengeneza whatsapp group, maybe anataka kuchangiwa pesa ya maybe wedding, maybe kuna mtu mgonjwa hosi. Yeah huwanga na participate kwa sababu kila mtu anahitajingi, siku moja asaidiwe. Yeah so time yao so lazima unawasaidia tu juu maybe anateseka maybe mwenye ako hospitali akona bail kubwa yeah unasaidia tu.

Unapenda kuenda madukani leni? Ok. Mimi huwanga napenda kuenda madukani maybe jioni. Kama kuna kitu nahitaji, kwa sababu jioni. Ndiyo unapatanga, huku kwetu, huku kunakuanga na kacentre kadogo. So unapatanga jioni ndiyo. Watu wametoka. Watu wa biashara pia ndio wanaazanga biashara jioni. Kwa sababu jioni ndo kuna movement ya watu mingi. So unapatanga kama ni vitu kama waru. Ni mingi wamemwaga uko chini, ndio saa wamefungua mchana sana sana hawakuangi. So huwa naprefer kuenda jioni, ndio nipate kila kitu yenye nataka. Kama nilikuanga nataka maybe mahindi, maybe mitho cabbage. Napendanga kuenda jioni, jioni ndio watu hufungua huku job kwa sababu ndio watu wana, ndio kuna movement ya watu mingi. Yeah.

Jee, unapenda kununua vitu mtandaoni? Hii kuna time niliwahi order online. Sitataja hiyo, hio kampuni. Nikanunuanga, nilikuanga nimeodernga sufuria. Izi non stick. Kwa nini hapo kwa online, walikuanga wameandika ni 5K 500. Okay, nikaitisha. After kuitisha kukaa kaa kidogo wakanipigia, wakaniambia ati, tuma pesa, nusu deposit, ndio kitu ikuje. Then mimi nilikuanga najuanga, hii kampuni ni legit, mimi nikatuma. Okay nikawaambia labda niwatumie 2k, sitawatumia nusu nitawatumia 2k pekee yake. Wakasema eeh ni sawa, ni sawa, ni sawa. Kukaa kaa kidogo nawapigia, wako mteja, washanibloki inasema tu line busy. Nilikuanga nimefeel vibaya, nikakua heartbroken, nikafeel hata sitawahi tena order online. Then, kuna hii time bwana yangu, akaingianga ingine online, akaitishanga vitu, alitishanga electronics, alitishanga freezer, microwave, then kuna ile frier ya chipo, akaingia, akaorder. Then nikamuuliza wamekuambia ulipe akaniambia no, kidogo kidogo after siku kama mbili hivi akapigiwa simu akaambiwa he, tumepewa vitu zako hapa, hapa kwa ofisi unafaa ukujie, then ukikujia utalipa, mi bado nafeel hapana, hee hii bado labda inaeza kuwa ni wizi, tukaenda, kuenda vitu zimefika, tukalipia, tuka beba vitu na mpaka wa leo hizo vitu ziko. Iyo ndiyo kampuni pekee huwanga natrust. Sikuizi hiyo ndiyo pekee yake natumia.

Niambie kuhusu chumba, unachokipenda nyumbani. Oke, mimi ili room napenda sana ni bedroom. Kwa sababu uko ndo nafanyanga mambo zangu. Kama kuna job yote nafaa kufanya nafanyanga kwa simu thati sama kwa laptop. Nafanyanga kwa room. Alafu pia ukondo na feeling niko comfortable. Juna penaga tu place kumenyamaza place. Ningu mtuwa ingieni. Ukona privacy yako. Uneza lala. Unaiza watch, unaiza tumia simu vile unataka ya uanga na feel safe ni kuwa kwa bedroom sana kwanza ile wakate ni kuwa kwa nyumba pekiangu na spending the whole day kwa bedroom Kwa sababu inakuanga kitanda, kitanda hiko, kitiko batuwa na prefer kukaa kwa kitanda na lala flat na feel ni ku relaxed, si joki ya napendanga bedroom.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa chai wakahawa au chai oke mimi nitapeana utaratibu wa chai oke nikitarisha chai huwa naekanga kwanza kama niyamaziwa naeka maziwa kwanza inachemka naona mbaka iyo nini inakujanga juu imeisha yote maziwa imebaki kua inaboil tu yenyewe ikisha boil naongeza maji naeka majani chai Inachemka inachemka mbaka yenyewe inacha kupanda juu ikishacha kupanda juu nikikoroga koroga naona imetulia naeka sukari sukari yenye ina itatest ninaeka sukari inachemka inachemka ikisha hiva sa ikoredi kupakuliwa ni ikoredi kuekwa kwa kikombe mtu anywe.

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto. Ok mimi nanigependa sana sana sana kuenda Mombasa. Ile time yenye si. Si kama Christmas ili time hakujajaa watu. Twende tu mimi na bwana angu na mtoto wangu twende tujienjoy. Kwa beach ni swim. Twende ni kulecha kula ya huko ni feel vile wanapikanga. Ya ningependa tuu kwenda Mombasa. Niende ni jenjoy. Niende ni swim kwa hiyo maji yachumvi. Nifunzwe kuswim. Nikule samakiza huko. Haya ningependa sana. I hope siku moja itafika tu.

Mkate wa aina gani unaupenda? Ok, mi napenda chapo. Kwa sababu, najua kuzipika zinakuwa tamu, zinakuwa laini. So, napenda chapo sana. Napenda kupika chapo kwa sababu, as in tu hiyo process ya kuikanda, kupika, kuweka mafuta naona ikivura, then inaturn brown, of which si watu wengii wanajua kupika. So, huwa nafeel vizuri sana. Nikijua, najua kupika. So, napenda pia kuikula. Chapo pia ndio favorite food ya bwana yangu, hata mtoto wangu anapenda chapo, so na feelingi tu poa nikipika, na pia na feel poa tukienjoy sisi wote, unaona wanakula kwa furaha, ya napenda chapo sana.

Wazo gani zuri? Unalo kwa siku ya leo? Okay. Leo tulikuwa tumefast for three days. So leo ndio siku ya mwisho. So kwa akili yangu nafikilia tulikuwa tumefast mimi na bwana yangu kuna kitu tulikuwa tunaombea. So leo kuna vile nafikilia ni msurprise na mapocho pocho nimpikie chapoo chapoo ndio favorite food yake. Maybe chapoo na stew ya nyama. Yah nafikilia tu nimsurprise nione amefurahia. Yah, alafu pia kuna kitu nilikuwa nimefikiria pia ni msurprise mom. Tumfanishie nyumba tena. Yah so na feel tu. Na feel tu nimefurahia siku ya leo.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Okey, familia yangu, bwana yangu na mtoto yangu. Napendanga ile wakati mwenye tumenda out. Naona mtoto wangu anajienjoy, maybe kwa bouncing castle. Nafeelingi vizuri sana sana. Naona tunakula pamoja. Tuko na ushirikiano, tunaelewana. Kuna mapenzi pia. Nafeelingi vizuri sana ile wakati tumenda out. Tunajienjoy, tunakula pamoja. Kama ni swimming tunangia sisi wote tunajienjoy. Yeah napenda sana hio time.

Unahifathi pesa vipi? Okay, mimi huwanga time niko job, kuna pesa vizuri, napendanga nafungua locked account. Kwa simu, kuwanga mshwari, so nafunguanga locked account, naweka for how long, maybe three months, naweka target ni hii, then naanza kusave, naweka tu hapo, naweka tu hapo. Then after hizo 3 months, nitatoa pesa, na nitakua nimeweza kusave kwa sababu zikiwa mpesa, napatanga nisha buy credit, nimetembea hivyo nimeona kitu yenye imenifurahisha nisha buy. Yeah, so, napendanga zikiwa locked, kwa locked account kwa sababu ni ngumu nitoe, napata discipline, yeah.

Jee, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Ya, hako mfano tiktok, mtu amepost alafu comment section kumeja, watu anasema kila mtu wako na comment yake, kila mtu wako na suggestion yaki. Ya ata inafanyanga tiktok kikwe fan kwa sababu kwa comments, unapatanga, huko ndio fani kukuliku ata kwa video. So ya, unapenda kusoma sana hizo comments. Ata Facebook nikiona mtu amepost Napendanga sana kuenda kwa comment section Kwa sababu kwa tando unailiwanga video kabisa kuliko video enyewe.

Unatazama video wapi mtandaoni? Ok, kwa mara mingi sana huwanga na watch kwa TikTok. Kwa sababu TikTok kuna vile, kila mtu ni kama kila mtu amehamia huko. Azin, kila mtu anapost huko, kuna viewers, huko ndio kuna comments, fani fani, kuna video fani fani, kila mtu anafanya content ya TikTok. So sana sana na kuwa TikTok, maybe YouTube kuna wale, kuna wale tu content creators napendanga sana. YouTube so kuna wakati niko YouTube, lakini sana sana sana ni TikTok. Yaah, TikTok napenda sana, sababu ukitaka kujua kitu ina trend, ingia TikTok, kitaka kujua. Ni chai ya nani iko saa hii unaingia TikTok, ya.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Ok most of the time weekend juu unapatanga ndio tuko kwa nyumba sisi wote Saturday napendanga nafua nafanya general cleaning kwa nyumba juu hizi siku zingine umekua busy Unaenda, unarudi, uko job So weekend natakanga nafanya general cleaning Then Sunday maybe after church tunaezaenda out kama family tucatch up, tujienjoy pia But sana sana Saturday inakuanga general cleaning Nafua, nafua beddings, nafua nguo naosha nyumba, naosha viombo zote Nasugua masufuria Yeah then Sunday ni siku ya kupumzika ka out kidogo Then tunarudi, tuko ready kuanzia wiki mpya.

Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi? Kikwa mara mingi? Unapatanga tu unahold kaparty. Mama anakuja, sister zangu wanakuja, tunasherehekea, wananiletea gift. Alafu kama bwana wangu. Kama hiyo time tukosawa, tunaenda maybe vacation, mahali tunajienjoy, tunafanya hiyo siku tu ikuwe special. Lakini mara nyingi, napendanga tunahold kaparty. Mum, kina dad, mother in law wanakuja, tunakula pa moja, tunakach up sisi wote, na tunajienjoy Inakuanga tu mtindo ya kila mtu kwa hii familia, ikifika bathday yake, tunaenjoy, tunanunuwa keki, tunakata pamoja kama familia, ya.